Ndiyo, nawafahamu baadhi ya majirani zangu. Tunasalimiana mara kwa mara, kuzungumuza mambo ya kawaida na kusaidiana pale panapo hitajika. Kuwajua majirani hujenga uhusiano mzuri, hulete hali ya usalama na kufanya mazingira ya makazi yawe ya amani na mshikamano.